Kwa jua kali, tayari mimi nina ngozi nyeusi, sasa ninalindwa na melanin yangu ya ngozi. Lakini pia jua likiwa kali, ninajikinga kwa kuenda chini ya mti ama kutafuta mwavuli kutembea nayo. Kwa sababu jua kali pia laeza kakuumiza ngozi na lapararisha nguo jua kali yapararisha nguo.

Wakati wa mapumziko ninatafuta kiti cha chakula wakati wa mapumziko. Na inaitwa snack na kama sitatafuta kitu chakula. Mara mingi ninafuta kitu ya kuangalia kwa mtandao. Kama video ninajiburudisha nayo kwa kuangalia hiyo video. Napitisha muda nikingoja kurudi kazini. Hiyo ndo mapumziko yangu.

La hasha mimi si mutu wa ubunifu. Lakini mimi ni mutu wa kutumia ubunifu wa watu wengine kwa kujiendeleza lakini sijawahi buni kitu na kwa sahizi hata hakuna kitu ninaona kama ninaweza buni. Sina hiyo akili ya ubunifu.

Mi ningependelea kuongea kuliko kuandika kwa sababu kuongea unaezaongea vitu zikikuja akilini unaongea haraka tena. Kuli kuandika ina nifungia kuandika sita andika haraka vile ninavyongea. Na pia kuandika lazma nitaandika mwingine asome. Lakini kuongea naezaongea na aongee na pia niongee na tuta wasiliana kwa haraka kwa rahisi.

Kutoka kwa wageni wangu mara mingi napokea maoni kwa naeza wauliza waniambie wenyewe. Wanipe maoni yao ama mara mingi sana. Ninawaangalia vile walivyo kaa. Unaeza angalia mtu ujue kama ameridhika ama hajaridhika. Unawaangalia, ninawaangalia kwa umakinifu. Na ninaeza mimi mwenyewe kujipea maoni kulingana na vile wako. Kwa hivyo.